Mimi hujenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu kwa kuzungumza nao mara kwa mara. Wakati mwingine, sisi huenda kwenye mkahawa, tunachinja kondo baada ya hapo kila mtu hujumuika kwenye shugli ya upishi na baada ya hapo sisi hula na kutangusana.

Mimi hupata habari kutoka kwenye televisheni mara nyingi kutoka kwa stesheni ambaye inajiita citizen. Wakati mwingine, kama sina mda wa kutazama runinga, mimi hupata habari kutoka kwenye facebooku, kuna wazapu na vile vile twitter.

Wakati wa jua kali, mimi hupenda kukaa nyumbani. Na ninapoka nyumbani, mara nyingi mimi husoma vitabu vya hadithi. Mara nyingine, mimi huenda kwenye bahari ili kueza kuogelea na wenzangu.

Mimi huenda maktabani mara tatu kwa wiki. Napenda sana kuvisoma vitabu vya hadithi kama vile riwaya, tamthilia na vile vile hadithi fupi. Vitabu hivi hunisaidia kuijua na kuifamu zaidi lugha ya kiswahili.

Mimi nimewahi kutembelea ziwa na mto mara nyingi pamoja na rafiki zangu. Tunapohenda huko, huwa tunaogelea na wakati mwingine, huwa inatusaidia ili kuweza kutangusana na wenzangu na kuweza kuafahamu zaidi. Vile vile, kwenda kutembelea ziwa au mto, huwa inatusaidia ili tuweze kutumia mda wetu vizuri.

Napenda kula popcorn sana. Maranyingi mimi hukula popcorn wakati ninatazama vipindi mbalimbali kwenye runinga. Naamini kuwa popcorn ina virutubishi na vitamini ambavyo vinasaidia mwili sana.

Kile kitu ambacho kinanipa motisha kazini ni kazi mwenyewe Mimi ni mwalimu wa lugha ya kiswahili na pale shuleni huwa ni natangusana na wanafunzi wangu mara kwa mara wanafunzi wanavyofanya vizuri katika mtiani huwa inanipa motisha sana kwa sababu huwa nayaona matunda ya kazi yangu mwenyewe.

Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kutengeneza ratiba. Ratiba ya kila siku huwa inarahisisha kazi na kufanya kazi yenyewe kusonga kwa haraka. Mara nyingine, mimi huzungumza na wafanyikazi wangu ili kuweza kuitengeneza kazi hiyo kufanywa kwa usahihi.

Chakula ambacho ni napenda kula mara nyingi mchana ni ugali kwa skuma na nyama. Napenda chakula hiki kwa sababu naamini kuwa kina virutubishi na vitamini ambavyo vinaupa mwili wangu nguvu ya kueza kufanya kazi kila siku.

Kampuni ya teknolojia ambayo naipenda ni Safaricom PLC. Naipenda kampuni hii kwa sababu ya wepesi wake wakufanya jambo au shugli fulani. Mara nyingi kwa mfano tunapotumia mpesa sisi hutumia nenosiri. Ambapo wezi ibiwa pesa na mtu yeyote.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni masomo. Na amini kuwa watu wakieza kupata masomo katika maisha uweza kuishi kwa amani na uweza kuelewana katika viwango mbali mbali vya maisha. Kwa hivyo natamini sana masomo katika maisha yangu.

Napenda kukimbia kwa sababu husaidia mwili kufanya mazoezi. Pili, kukimbia husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Tatu, kukimbia kunaweza kunipa riziki maishani. Kwa mfano, watu kama akina Faith Kipyegon, Eliud Kipchoge, wamesaidika sana kutokana na ukimbizi wao.

Kwanza, mimi hutumia kompyuta kutazama vipindi mbalimbali. Pili, mimi hucheza michezo mbalimbali kwenye kompyuta. Tatu, mimi hutumia kompyuta kazini. Na nne, mimi hutumia kompyuta kusikiza mziki.

Mimi ufanya kazi na timu ya mbali kwa kuwasiliana, kwa mfano huwa tunawasiliana kutumia simu, ama vile vile mitandao kama wasapu na facebooku, pili mimi hukutana na timu ya mbali ilikuweza kufanya mazoezi na kupanga kazi yetu.

Sera ya kampuni ambayo ninaiona muhimu zaidi ni uwekaji wa data wa wanainchi na amini kuwa uwekaji wa data wa wanainchi unasaidia sana kuzuia vitu kama wizi na vile vile utekaji nyara wa watu.

Filamu ambayo ninaipenda ni Maria. Filamu hii ni drama. Mara ya kwanza nilipoiona ni mwaka 2023. Alieleta hamu katika filamu hii ni mhusika ambaye anaitwa Maria. Bila shaka ningependa kuitazama filamu hii tena.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni neno la mungu na mini kuwa neno la mungu linatuwelekeza vizuri katika maisha. Pili na hizo kusema kuwa neno la mungu linatusaidia kuwa na mausiano mazuri na wenzetu katika shuguli za kila siku.

Napenda kutembea kwa miguu kwa sababu naamini kuwa ni njia mojawapo ya kufanyisha mwili mazoezi, vile vile kutembea kwa miguu hunisaidia kutagusana na wenzangu kusalamiana nao, vile vile kutembea kwa miguu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kujiamini na kufanya kazi kwa bidii. Pili, ni kuwapa huduma wale ambao anahudumia kwa njia ya kikazi na njia inayofaa. Tatu, ni kufanya kazi kwa wakati unaofaa na vile vile kujipa mda wa kupumzika.

Kipindi channel cha televisheni ambake ninakipenda ni Ayana. Kipindi hiki kiko katika stesheni ya Citizen. Nakipenda kipindi hiki kwa sababu kinaonyesha changamoto mbalimbali ambazo watu hupitia maishani. Vile vile, wahusika kama Sabina, Robert, wanatengeneza kipindi chenyewe kiwe cha kufana zaidi.

Ndoto yangu kubwa zaidi ni kuwa na pesa. Ningependa sana kumiliki majumba makubwa ya kifahari nchini. Vile vile, ningependa kumiliki kampuni mbali mbali na kuwaajiri watu wengi. Ya mwisho ambayo ni muhimu zaidi ni kuwasaidia wale ambao hawajiwezi katika maisha yetu.

Mimi hutumia simu yangu kwa njia nyingi sana lakini cha muhimu zaidi ni kuwasiliana. Mimi huwasiliana na wanafamilia na vile vile rafiki zangu. Mimi hupiga simu ama hutuma ujumbe kupitia kwa mitandao kama vile vile Facebook ama WhatsApp.